Unafanyaje kazi na timu ya mbali. Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji zaidi ya kuwa na intaneti na kompyuta. Kuna hitaji nidhamu, mawasiliano bora, uaminifu na mifumo imara ya kazi. Ya kwanza kwanza na mtazamo sahihi wa kazi ya mbali. Kazi ya mbali si kazi rahisi wala kupumzika nyumbani. Ni kazi kamili inayohitaji, uwajibikaji binafsi, uaminifu kati ya wanatimu, mawasiliano ya makusudi. Ukianza na mtazamo huu, tayari unakuwa hatuwa moja mbele. Bila mtazamo sahihi, timu ya mbali huvunjika haraka kwa sababu ya uzembe au kutoelewana. Ya pili, mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Hili ndilo moyo wa timu ya mbali. Ya kwanza kueka njia rasmi ya mawasiliano. Kila timu lazima ikubaliane, nilini tutatumia barua pepe, nilini tutatumia whatsapp, ni nini kinapaswa kusema kwenye mkutano wa video Mfano mambo ya haraka ujumbe mfupi mambo umuhimu barua pepe au mkutano mamuzi makubwa mkutano wa video pamoja na maandishi kufuatilia Kutoacha mambo hewane katika timu yambali Ukikai kimya, watu hawadui kama unelewa au la Ukikubali bila kuuliza, kosa linaweza kutokea. Kwa hiyo, nauliza maswali, tathibitisha uwele wano wangu, narudia kwa ufupi kile nilicho afikiana. Hii hudondwa migongano mingi. Ya tatu, kueka matarajio wazi. Kila mwanatimu lazima ajue, anatarajiwa kufanya nini? Kazi ifanyike lini, kiwango chao bora kinachotakiwa. Bila hii mtu anaweza kufikiri amefanya vizuri, mwingine akahisi kazi ni duni, mfano mzuri, tafadhali andari poti ya kura saa tano, ijumuishe to takimu za wiki tatu, hiwe tayari ifikapo ijumasa kumi, hiu uondoa mukanganyiko. Ya ine ni kupanga kazi kwa mifumu, siku mbukumu. Katika timi ambali, uwezi kutagemea nilithani unajua. Badala yake, tumia zana za kazi kama trelo, asana, au hata Google Sheet. Kila kazi iwe umiandikwa. Kila kazi iwe na mtu anaye husika. Kila kazi iwe na tarehe ya mwisho. Hii ufanya uwajibikaji uwewazi kila mtu ajwe maendeleo ya timu. Nidhamu ya muda na heshima ya ratiba. Timu ya mbali mara nyingi huwa katika maeneo tofauti na ratiba tofauti. Kwa hiyo heshima muda wa wengine usipange mikutano bila sababu fika kwa wakati kwenye mikutano ya mtandaoni. Ikiwa huwezi kufika, toa taarifa mapema. Eleza sababu kwa uwazi. Hii hujenga uaminifu ambao ni msingi wa timu ya mbali. Ya sita ninayofanya ni hujenga uaminifu bila kuonana uso kwa uso. Kwa sababu, hamuonani kila siku, uaminifu haujengi kwa macho, unejengo kwa matendo. Njia ya kujenga uwaminifu ni kwa kutimiza ahadi zako, kwasilisha kazi kwa wakati, kukubali makosa yako mapema, usilaumu wengine hadharani. Kadiri unavyo kuwa mtu wa kuwaminika, ndivyo timu unavyo kweishimu. Ya saba, na shugulikia migongano kwa busara. Migongano ipo hata kwenye timu ya mbali. Kina cho saidiya ni usijibu ukiwa na hasira epuka ujombe mfupi wenye sauti kali. Tumia simu au video pale maandishi ya naposhindo. Kanuni muhimu, tatua tatizo, siku mshambulia mtu. Hii usaidia timu kubaki imara hata kwenye tangamoto. Ya tatu ninaifanya ni kukuza mshikamano wa timu. Timu ya mbali inaweza kuwa baridi kama haitunzo. Njia ya kukuza mshikamano ya kwanza ni mikutano.

Aina gani ya keki unayoipenda? Swali hili linaonekana rahisi, lakini likitazamwa kwa undani. Linafungua hisia, kumbu kumbu, radha na hata utamaduni. Nitachagua keki ya chokoleti kama aina ya keki ninayoipenda zaidi. Kisha nitaeleza kwa kina, kwa nini, kwanzia radha, harufu, muonekano, kumbu kumbu binafsi, hadi nafasi yake kwenye matukia ya kijami. Ya kwanza, kwa nini keki ya chokoleti? Keki ya chokoleti si keki ya kawaida tu. Ni keki yenye hisia ya mzito. Radha ya kina na mvuto wa pekee. Chokoleti ina radha ya utamu ulio pimwa ina uchungu mdogo unaoleta mizani. Inatoa hisia ya kuridhika haraka. Tafauti na keki nyingine ambazo zinaweza kuwa tamu kupita kiasi, keki ya chokoleti huwa na usawaziko wa radha unaofanya mtu atamani kipande kingine, lakini bado asijisikie ameridhika. Harufu ya keki ya chokoleti, hiyo ni ya pili. Kabla hata ujaonja harufu yake tayari na kuanda kisikoloja. Unapufungua oveni, harufu ya kakao iliyo changanyika na siagi. Joto linalobeba harufu nzito na ya kufutia, hisia ya kitu kizuri kinakuja. Harufu hii urejesha kumbu kumbu za nyumbani, hukufanya ujisikia umetulia, huongeza hamu hata kwa mtu asiye na njaa mwonekano wake unavutia. Keki ya chokoleti ina mvuto wa macho. Rangi yake, udhurungi mzito au nyeusi kidogo huashiria utajiri wa radha. Ikiwe imepakwa, chokolate ganache inayonga krimu ya chokoleti laini au mapambo ya vipande vya chokoleti juu. Mwonekano huu hutua ishara ya ubora, ufanya keki ionekane ya kifahari, ufaa kwa sherehe ndogo na kubwa. Radha inapoguza ulimi. Hapa ndipo keki ya chokoleti inapo thibitisha ubora wake. Kipande cha kwanza hulainika mdomoni. Uvunjika taratibu. Radha huenea pole pole. Mchanganyiko wa utamu, uchungu mdogo wa kakao, unyevu wa keki. Ufanya radha isichoshe, isiwe kali kupita kiasi. Ibaki mdomoni hata baada ya kumeza. Ya tano ni uwezo wa kuendana na radha nyingine. Keki ya chokoleti ni rafiki wa radha nyingi. Inaweza kuunganishwa na vanilla, strawberry, ndizi, kahawa, karanga. Mfano keki ya chokoleti na ice cream ya vanilla. Keki ya chokoleti na strawberry saafi. Kiki ya chokoleti na kahawa ya moto. Hii uifanya iwe keki inayo badilika, inayoweza kutumika kwenye mazingira tofauti, inayo wafaa watu wa radha tofauti. Nafasi yake kwenye sherehe, hiyo ni ya sita. Keki ya chokoleti ni mgeni wa heshima kwenye sherehe nyingi. Kwenye siku ya kuzaliwa, siku ya kuhitimu, harusi ndogo, maathimisha kifamilia. Mara nyingi watoto huipenda, watu wazima hawachoki inayo, hata wale wasio wapenda sana keki uzeribu kipande. Ni keki inayo unganisha vizazi. Ya saba ni kumbu kumbu binafsi zinazohusiana nayo Mara nyingi keki ya chokoleti huuhusishwa na wakati wa furaha. Labda, siku ya kuzeliwa ya utotoni, mama au bibi akioka nyumbani, kugawana keki na marafiki baada ya mafanikio. Keki hii huamusha hisia za furaha, hukumbusha ushindi mdogo wa maisha, ufanya mtu atabasamu bila sababu kubwa. Ya nane, keki ya chokoleti kama faraja, yaani comfort food. Kuna nyakati mtu wamechoka ana huzuni kidogo au anangitaji kujipa zawadi kipande cha keki ya chokoliti, uleta utulivu, uangeza hali ya moyo, umpa mtu muda wa kupumua Si kwa sababu nitiba, bali kwa sababu inaunganishwa na faraja ya kihisia.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Hili ni swali ilinaloguza ladha, afya, malezi na mtazamo wa maisha kwa ujumla. Nikijibu kwa kina na kwa uaminifu. Napendelea chakula, napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Lakini sikatai kabisa chakula cha mafuta. Napenda usawaziko. Sasa nitaeleza kwa upana sana kwa nini. Ni kiguza ladha, afya ya mwili, akili, utamaduni na uzoefu wa kila siku. Ya kwanza kuanza na ufafanuzi wa chakula cha mafuta na kisicho cha mafuta. Kabla ya kuchagua ni muhimu kuelewa. Chakula cha mafuta ni chakula kilichokaangwa sana. Chenye mafuta mengi kama vibanzi kuku wa kukaanga sana, mandazi mengi ya mafuta, nyama yenye mafuta mengi, au vyakula vinavyotumia mafuta kupita kiasi. Chakula kisicho na mafuta mengi ni chakula kilichochemshwa, kuanikwa kuchomwa bila mafuta mengi, au kutumia mafuta kidogo kwa kiasi kinachothibitiwa. Hapa, ndipo uchaguzi unaanza kuwa wa makusudi, sio wa mazoea. Ya pili, ladha. Ukweli usipo usioepukika. Ni lazima niseme ukweli. Chakula cha mafuta huwa na ladha kali. Na ya haraka kuvutia. Mafuta hubeba ladha. Hufanya chakula kiwe laini. Hufanya mtu atamani kula zaidi. Lakini tatizo lake. Ladha hiyo ni ya muda mfupi. Baada ya kula, mara nyingi huacha uzito tumboni. Wakati mwingine, huleta kuchoka au usingizi. Kwa upande mwingine, chakula kisicho na mafuta mengi, ladha yake ni ya asili zaidi. Inakufundisha kuthamini ladha halisi ya chakula haichoshi haraka. Kwa muda mfupi, ladha ya chakula kisicho na mafuta mengi hunifurahisha zaidi bila kunilemea. Ya tatu afya ya mwili, hoja nzito zaidi. Hii ndiyo sababu kubwa zaidi ya upendeleo wangu. Chakula cha mafuta mengi huongeza hatari ya unene, huongeza shinikizo la damu, huathiri moyo, huongeza cholesterol mbaya. Chakula kisicho na mafuta mengi husaidia mmeng'enyo wa chakula, hupunguza mzigo kwa moyo, husaidia kudhibiti uzito huupa mwili nguvu ya kudumu. Ninapokula chakula kisicho na mafuta mengi najisikia mwepesi, nafanya kazi vizuri sana, sihisi uvivu mkubwa. Hii inanithibitishia kuwa afya ni mtaji mkubwa kuliko raha ya dakika chache za ladha kali. Ya nne hatari kwa akili na utendaji kazi. Watu wengi hawazingati hili, lakini ni muhimu sana. Baada ya kula chakula cha mafuta mengi, akili hulegea, umakini hupungua, usingizi huja haraka. Lakini baada ya kula chakula kisicho na mafuta mengi akili hubaki makini, mtu anafikiria kwa uwazi kazi hufanyika kwa ufanisi mkubwa. Kwa mtu anaesoma kufanya kazi au kutumia akili mara nyingi, chakula kisicho na mafuta mengi ni rafiki mkubwa wa ubongo. Ya tano uzoefu wa maisha ya kila siku. Kadiri mtu anavyokua, mwili hauvumilii mafuta kama zamani, tumbo linakuwa nyeti zaidi, athari huonekana haraka, watu wengi hufikia hatua ambapo, nilukuwa nakula chipsi kila siku lakini sasa siwezi, hiyo hunifundisha kuwa ni bora kuanza mapema, kula kwa busara, kulinda afya kabla haijaharibika. Kwa hivyo, napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa mtazamo wa muda mrefu wa maisha. Ya sita, heshima cha chakula cha mafuta. Ni muhimu niseme wazi, sipingi chakula cha mafuta kabisa. Kuna nyakati sherehe, safari, siku ya mapumziko, tukio maalum. Katika nyakati hizi, kipande cha kuku, wa kukaanga, chipsi kidogo, mandazi moja au mawili, hakuna shida. Tatizo linakuja pale ambapo, mafuta yanapokuwa, tabia ya kila siku, njia kuu ya kupika, chazo cha faraja ya kihisia, hapo ndipo madhara huanza.

Unashiriki vipi katika jamii yako? Hili ni swali pana na la maana sana kwa sababu kushiriki katika jamii ndiko kunakomfanya mtu asiwe tu mkaaji wa eneo fulani. Bali awe mshiriki hai wa maendeleo ya watu wanaomzunguka. Nitajibu kwa kina kwa mtiririko mzuri nikiguza nyanja za kijamii, kiuchumi, kiroho, kielimu na kimaadili. Ya kwanza ni kuelewa maana ya kushiriki katika jamii. Kabla ya kueleza jinsi ninavyoshiriki ni muhimu kuelewa maana yake kushiriki katika jamii kunamaanisha kuchangia mawazo, muda au rasilimali kujali matatizo ya watu wanaokuzunguka, kuwa tayari kusaidia bila kulazimishwa, hujiona kama sehemu ya jamii si mgeni. Si lazima uwe kiongozi mkubwa ili ushughulike na jamii. Hata matendo madogo yana mchango mkubwa kushiriki kupita kusaidia kila siku. Njia ya kwanza na ya msingi kabisa ni kusaidiana. Katika jamii kumsikiliza jirani mwenye shida kumsaidia mzee kubeba mzigo, kutoa maelekezo kwa anayehitaji, kusaidia mtoto au kijana kwa ushauri. Matendo haya hayahitaji pesa, hayahitaji cheo, yanahitaji moyo wa kujali. Hapa ndipo mshikamano wa kweli wa kijamii huanza. Ya tatu, ushiriki katika shughuli za kijamii. Jamii nyingi huwa na shughuli kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa, ujenzi wa miradi ya pamoja, matukio ya kijamii kama harusi, mazishi au sherehe. Kushiriki kwangu ni kujitokeza pale inapohitajika, kuchangia nguvu kazi, kutoa mawazo ya kujenga. Kushirikiana na wengine bila kujitenga. Kushiriki huu, huimarisha mshikamano, hujenga uaminifu, hufanya jamii iwe na umoja. Ya nne, kushiriki katika elimu ya maarifa. Elimu si ya darasa tu, ya darasani tu. Njia, ninazoshiriki kuwashauri vijana kuhusu masomo au maisha. Kushiriki maarifa niliyoyapata. Kusaidia watoto wadogo kuelewa masomo. Kuhamasisha watu kuthamini elimu. Jamii inayothamini elimu huwa na maamuzi bora, huwa na maendeleo ya kudumu, hupunguza umasikini wa kizazi hadi kizazi. Hata neno moja la motisha linaweza kubadili maisha ya mtu. Ya tano, ushiriki katika maswala ya maadili na nidhamu. Jamii imara hujengwa juu ya heshima, uaminifu, uwajibikaji. Ninaposhiriki nachagua kutenda kwa uadilifu, sihamasishi fujo, chuki au uvumi. Ninasimamia ukweli na haki. Kwa kufanya hivi, ninakua mfano nawasaidia wengine kuona njia sahihi. Nachangia amani ya jamii. Ya sita, kushiriki kupitia kazi na mchango wa kiuchumi. Kila mtu ana nafasi yake ya kuchangia kiuchumi, kununua bidhaa au huduma za jamii, kusaidia biashara ndogo, kutoa ushauri wa ujasiriamali, kushiriki vikundi vya kuweka na kukopa. Hii, huongeza mzunguko wa pesa ndani ya jamii, huinua maisha ya watu, huimarisha kujitegemea, jamii inayosaidiana kiuchumi huwa na nguvu ya ndani. Hushiriki katika makundi na taasisi za kijamii. Katika jamii kuna vikundi vya vijana, vikundi vya kina mama, mashirika ya kidini, mashirika ya kijamii. Kushiriki hapa kunamaanisha, kujitolea muda, kuchangia mawazo, kushika nafasi ya uwajibikaji pale inapohitajika Hata kama si kiongozi, uwepo wako una maana, ushiriki wako unahesabika. Ya nane kujitolea. Yaani kwa kikombo ni volunteering. Kujitolea ni nguzo muhimu ya jamii. Mfano wa kujitolea kusaidia wakati wa majanga kusaidia, hayo ndiyo maelezo yangu na ningependa kutamatisha.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Ninapenda kuwa mahali palipo na utulivu, mpangilio na hisia ya usalama. Lakini pia penye uhai wa mawazo na fursa ya kujifunza. Aina ya mahali ni nayopendelea si sehemu moja tu. Bali ni mchanganyiko wa mazingira yanayolisha akili, moyo na hata ndoto. Nitaeleza kwa kina ifuatavyo. Ya kwanza mahali penye utulivu wa asili Kwanza kabisa napenda sana kuwa mahali palipo karibu na asili Hapa nazungumzia maeneo kama mashambani, karibu na misitu, milima, mabonde au kando ya ziwa na bahari utulivu wa upepo unaovuma taratibu, sauti ya ndege na harufu ya udongo au mimea huleta hali ya amani ambayo ni vigumu kuipata katika maeneo yenye kelele nyingi mahali pa aina hii hunisaidia kutulia kiakili Unapokuwa mbali na makelele ya magari, simu na presha kila siku akili inapata nafasi ya kupumua ni mahali ambapo mtu anaweza kufikiria kwa kina, kupanga maisha au hata kutafakari maamuzi muhimu bila kuvurugwa. Pia asili hunikumbusha unyenyekevu kwamba maisha ni makubwa kuliko matatizo ya kila siku. Ya pili, mahali penye usalama na heshima. Napenda pia kuwa mahali ambapo nahisi salama, kimwili na kihisia. Usalama si tu kutokuwa na uhalifu, bali pia kuwa katika mazingira ambapo watu anaheshimiana, mahali ambapo unaweza kuwa wewe mwenyewe bila kuogopa, kuhukumiwa au kudharauliwa. Heshima katika mazingira hujenga amani ya ndani. Unapojua kuwa sauti yako inasikilizwa na mchango wako unathaminiwa. Unajisikia kuwa sehemu ya jamii aina hii ya mahali hunifanya nijisikia huru kushiriki mawazo kuuliza maswali na hata kukosea bila woga Mahalo ya tatu, mahali penye watu wachangamfu na watu wenye mawazo chanya Ingawa napenda utulivu, sipendi upweke uliopitiliza Napenda kuwa mahali palipo na watu wachangamfu wanaopenda kujifunza na wenye mtazamo chanya kuhusu maisha. Mazungumzo mazuri na watu wenye mitazamo tofauti hunipanua fikra na hunipa kuelewa mpana wa dunia. Mahali penye watu wa aina hii huwa na nguvu ya kipekee, unahisi kuchochewa kufikiria zaidi, kufanya vizuri na kuziboresha. Hata changamoto zinapojadiliwa katika mazingira chanya, zinakuwa masomo badala ya mizigo. Ya nne ni pahali penye mpangilio na nidhamu. Napenda pia kuwa mahali palipo na mpangilio mzuri, iwe ni nyumbani, kazini, shuleni au sehemu ya uma. Mpangilio hunisaidia kuzingatia mambo muhimu na kupunguza msongo wa mawazo. Mazingiria yaliyopangwa vizuri, huakisi nidhamu na nidhamu huleta tija. Hii haimainishi kila kitu lazima kiwe kikamilifu, bali kuwa na utaratibu unaoeleweka mahali penye mpangilio hunifanya nijisikie kuwa na uthibiti wa muda na majukumu yangu. Ya tano ni mahali paliporuhusiwa kujifunza na kukua. Aina nyingine ya mahali ninayopenda ni pahali panapo nipa fursa ya kujifunza. Hapa inaweza kuwa darasani, maktaba, maabara, warsha au hata mazingira ya kazi yenye changamoto nzuri. Ninapenda mahali panapo ni sukuma kufikiria, kuuliza maswali na kutafuta suluhisho. Mahali pa kujifunza hunipa hisia ya maendeleo. Kujua kuwa leo nimeelewa kitu ambacho sikukijua jana. Ni jambo linalonipa motisha kubwa. Mazingira ya aina hii hunifanya nihisi kuwa maisha yana mwelekeo na maana. Ya sita ni mahali penye uhuru wa mawazo na ubunifu. Napenda kuwa mahali ambapo ubunifu unaruhusiwa.

Unashugulikia makosa kazini vipi? Kushugulikia makosa kazini ni jambo muhimu sana kwa sababu makosa hayaepukiki. Kinacho tofautisha mfanya kazi au kiongozi bora na asiye bora ni kutokukosea. Bali namna anavyokabiliana na kosa linapotokea. Mimi hushugulikia makosa kazini kwa hatua, mtazamo na nidhamu fulani. Nikizingatia kujifunza na kuboresha badala ya kulaumiana. Ya kwanza ninayofanya ni kukubali kosa bila kujitetea kupita kiasi hatua ya kwanza ninayochukwa ni kugundua nimekosea kazini ni kukubali kosa hilo waziwazi Najua kuwa kukataa au kuficha kosa mara nyingi hufanya mambo kuwa mabaya zaidi kukubali kosa hakumaanishi kujidharau, bali ni kuonyesha uwajibikaji. Ninajizuia kujitetea mara moja au kulaumu mazingira, muda au watu wengine. Badala yake, najitafakari na kujiuliza. Ni wapi hasa nilikosea? Mtazamo huu hunisaidia kuona ukweli bila hisia ya kali. Ya pili ni kutuliza hisia kabla ya kuchukua hatua. Makosa kazini mara nyingi huambatana na hisia kama aibu, hofu au hasira. Kabla sijachukua hatua yoyote na jipa muda mfupi kutuliza hisia, inajua kuwa mamuzi yanayofanywa ukiwa na hasira au hofu mara nyingi si mazuri. Kutulieza, hisia hunipa uweza wa kufikiria kwa mantiki. Nikiwa mtulivu na weza kueleza kilicho tokea kwa ufasaha na kusikiliza maoni ya wengine bila kujisikia kushambuliwa. Ya tatu ni kuelewa chanzo cha kosa. Baada ya kukubali kosa, hatua inayofuata ni kuchambua chanzo ya chake. Je kosa lilitokana na kukosa taarifa sahihibmawasiliano duni, msongamano wa kazi au muda, kukosa ujuzi au mafunzo ya kutosha, uzembe au kukosa umakini. Kwa kufanya uchambuzi huu, linaepuka kurudia kosa lile lile. Lengo sikumtafuta mkosaji, bali kutambua tatizo la msingi. Ya nne ninalofanya ni kuwasiliana mapema na kwa uwazi. Ninathamini sana mawasiliano ya mapema. Nikiwa nimekosea, si mgojei msimamizi au mteja agundue peke yake. Ninatoa taarifa mapema na kueleza kilichotokea kwa kweli bila kupindusha maneno. Katika mawasiliano hayo, ninatambua kosa, ninaelewa athari zake. Ninaonyesha kuwa niko tayari kushugulikia tatizo. Hii hujenga uwaminifu na huonyesha ukomavu wakikazi. Ya tano ni kupendekeza suluhisho. Sikuleta tatizo pekee. Si amini katika kusema tu nimekosea bila hatua. Baada ya kuelewa kosa, ninajiuliza nifanye nini kurekebisha hali. Ninapowasilisha kosa kwa kiongozi au timu na leta mapendekezo ya suluhisho. Ninaeleza hatua nitakazo chukua na onyesha kuwa nimejifunza. Hata kama suluhisho langu halitachukuliwa moja kwa moja. Kuonyesha juhudi ya kufikiria njia ya kurekebisha huonyesha uwajibikaji. Ya sita ni kujifunza kutokana na kosa. Kwa mtazamo wangu, kosa ni darasa. Baada ya tukio kupita, najitenga muda wa kujifunza. Niliweza aje kuepuka kosa hili, ni ishara gani nilipuuza, ni ujuzi gani na hitaji kuimarisha. Mara nyingine, huandika mafunzo haya ili yakumbukwe. Kujifunza kutokana na makosa hunifanya nikuwe kitaaluma na binafsi. Ya saba, ni kuboresha mifumo na mbinu za kazi. Makosa mengi haya husiani na mtu mmoja pekee, bali mfumo mzima wa kazi. Baada ya kosa huangalia kama kuna ukosefu wa ukaguzi wa mwisho, taratibu zisizo wazi, majukumu yasiofafanuliwa vizuri. Nikiwa na nafansi, napendekeza maboresho kama mapitio ya kazi na wenzangu, ratiba bora, mawasiliano yalio wazi zaidi. Hii husaidia kupunguza makosa yajayo.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Jambo la dini lililo muhimu zaidi kwangu si ibada pekee au desturi za nje. Bali ni maadili na muelekeo wa maisha ambao dini hunipa. Dini, kwa mtazamo wangu ni mwongozi wa ndani. Unayomsaidia mtu kuishi kwa haki, huruma, nidhamu na uwajibikaji. Iwe yuko peke yake au mbele ya watu. Nitafafanua kwa kina mambo ya dini ninayoyaona kuwa ya msingi sana. Ya kwanza ni maadili mema ama tabia njema. Jambo la kwanza na muhimu zaidi kwangu katika dini ni maadili mema Dini yoyote yenye mizizi ya kweli hufundisha uaminifu, uadilifu, unyenyekevu, huruma, heshima kwa wengine Naamini dini haina maana kama haimfanyi mtu awe mtu bora zaidi kwa jamii, ibada bila tabia njema ni tupu. Kama mtu anaomba, anasali au anafanya ibada mara nyingi lakini bado anaonea wengine, kudharau, kudanganya au kukosa huruma, basi kiini cha dini hakijafikiwa. Ya pili ni kumcha Mungu au kuwa na hofu ya Mungu. Jambo lingine muhimu sana ni kumcha Mungu. Si kwa hofu ya adhabu tuu bali kwa heshima ya kina. Kumcha Mungu hunisaidia kufanya lililo sahihi hata hakuna anayeniona. Kujizuia kufanya mabaya hata kama ningeweza kuyafanya bila kugundulika. Kukumbuka kuwa kuna mamlaka ya juu kuliko mimi. Hii hunijenga kuwa na dhamira iliyo hai, hata sheria za binadamu zinaposhindwa, hofu ya Mungu hubaki kuwa kizuizi cha kufanya maovu. Ya tatu ni maombi na mawasiliano ya ndani na Mungu. Maombi ni jambo muhimu kwangu, si kwa sababu tu ni desturi ya dini, bali kwa sababu ni mawasiliano ya ndani. Maombi hunipa nafasi ya kujitafakari, kunyenyekea, kutoa shukrani, kuomba hekima na nguvu. Wakati mwingine maombi si maneno mengi, bali ni ukimya wa ndani, unayonifanya nijitambue na kumtambua Mungu. Katika maisha yenye msukosuko, maombi hunipa utulivu wa akili na moyo. Ni aina ni upendo na huruma kwa binadamu wenzangu. Dina, dini hunikumbusha mara kwa mara umuhimu wa upendo na huruma. Hii ni nguzo muhimu sana. Si raisi kumpenda kila mtu. Hasa waliokukosea, lakini dini hunifundisha. Kusamehe, kusaidia bila kutarajia kurudishiwa. Kuelewa udhaifu wa binadamu. Huruma hunifanya niwe mtu wakuunganisha watu. Si wa kuwagawanya. Naamini dini ya kweli haipaswi kuwa chazo cha chuki. Bali chazo cha amani. Ya tano ni ukweli na uwaminifu. Dini inasisitiza kuishi kwa ukweli. Kuwa mkweli katika maneno, matendo na nia. Hii ni changamoto kubwa katika dunia ya leo ambako. Watu hudanganya ili kufaidika. Ukweli hupindishwa kwa maslahi binafsi. Lakini dini hunikumbusha kuwa faida ya uongo ni ya muda mfupi. Huku madhara yake ni ya muda mrefu. Uaminifu hujenga heshima na amani ya ndani. Nidhamu binafsi, jambo jingine muhimu sana ni nidhamu. Dini hunifundisha kujizuia kwenye hasira, kwenye tamaa, kwenye anasa zilizopitiliza. Nidhamu ni ya dini hunisaidia kuwa na uthibiti wa nafsi, ambao ni msingi wa mafanikio katika maisha. Mtu asiyejizuia ni mtumwa, wa hisia na tamaa zake. Ya saba, maana na mwelekeo wa maisha. Dini hunipa maana ya maisha, hunisaidia kujibu maswali magumu kama kwa nini ninaishi, kusudi langu ni nini, nifanye nini hata maisha yanapokuwa magumu. Bila mwelekeo wa kiroho, maisha yanaweza kuonekana kama mzunguko wa kazi, kula, kulala na kufa. Dini hunipa mtazamo pana zaidi. Kwamba maisha yana lengo na thamani zaidi ya vitu vya muda mfupi. Ya nane ni amani ya moyo na matumaini. Katika nyakati za huzuni, hushindwa au ku.

Unafanya nini kila asubuhi unapo amka? Kila subuhi ninapoamuka, hufanya mambo kwa utaratibu, unaolenga kunipa mwelekeo, utulivu wa akili, na maandalizi ya siku nzima. Siku nzuri huanza asubuhi, na nimejifunza kuwa namna unavyo anza siku yako mara nyingi, huamua ubora wa masaa yote yatakayo kufuata. Hivyo ratiba yangu ya asubuhi si ya kukimbiza mbali ya kujenga msingi imara wa mwili, akili na roho. Nitajieleza kwa kina hatua kwa hatua. Ya kwanza kuamka na kujitambua. Ninapo amka jambo la kwanza sifanyi. Ni kushika simu, badala yake nachukua dakika chache kujitambua. Nafungua macho taratibu napumua kwa kina mara kadhaa na kujipa muda wa kutambua kuwa nimeamka salama Hii hunisaidia kwanza siku bila mshituko au presha ghafla katika muda huu mfupi hujiambia kimoyo moyo leo ni siku mpya na nina nafasi ya kufanya vizuri zaidi Kauli hii ndogo hunipa mtazamo chanya mapema ya pili ni shukrani na tafakari fupi baada ya kujitambua hufuata dakika chache za shukrani, na shukuru kwa uhai, afya. Na fursa ya siku mpya, shukrani hunibadilisha kifikra, hunisaidia kuanza siku nikiwa na kile nilicho nacho, badala ya kulalamikia, kile ni nachokosa. Wakati mwingine, tafakari, hii huwambatana na maombi mafupi au kimya cha ndani hapa najipanga kiroho kabla ya shuguli za dunia kuanza. Kuosha uso na kujiandaa mwili. Kisha huenda kuosha uso, kunawa na kujiandaa kimwili. Maji baridi usoni huniamsha zaidi na kuniondoa usingizi mzito. Ninapo jitayarisha kimwili akili pia huanza kuwa tayari kwa kazi. Usafi wa asubui hunifanya nijiheshimu na kujiona nipo tayari kukabiliana na dunia. Kunyoosha mwili au mazoezi mepesi. Baada ya kujiandaa hufanya mazoezi mepesi au kunyoosha mwili kwa dakika chache hii inaweza kuwa kunyoosha miguu na mikono kutembea kidogo mazoezi mepesi ya kupumua Lengo si kuchoka mbali kuamsha mwili mazoezi huniongezea nguvu huboresha mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie mchangamfu mapema ya tano ni kupanga siku Kabla sijaingia kwenye pilka-pilka nachukua muda wa kupanga siku yangu. Hujiuliza ni mambo gani matatu muhimu zaidi leo. Ni kazi ipi inahitaji umakini wangu mkubwa. Ni nini sitaki kusahau? Wakati mwingine huandika orodha fupi ya kazi. Kupanga mapema hunipunguzia msongo wa mawazo na kunipa mwelekeo wazi. Ya sita ni kifungua kinywa au maandalizi yake. Asubuhi haiwezi kukamilika bila kifungua kinywa au angalau maandalizi yake. Ninajitahidi kula kitu chepesi, chenye nguvu kama chai au uji, matunda, mayai au mkate wa kiasi. Lengo si kula sana, mbali kuupa mwili nishati ya kwanza siku. Kula asubuhi hunisaidia kuzingatia vizuri baadae. Ya saba naepuka kelele za mapema Ninajitahidi kuepuka kelele za taarifa mapema asubuhi hasa mitandao ya kijamii au habari zinazo weza kunivuruga Nikiwa nimeshikilia simu mara moja akili huanza kukimbizana na mambo mengi ya siyo ya lazima Badala yake naipa akili yangu muda wakuamka taratibu kabla ya kukabiliana na dunia ya nje ya nane ni kujiandaa kwa shughuli za siku Baada ya hapo, huanza kujiandaa kwa shughuli za siku iwe ni kazi, masomo au majukumu mengine. Hapa, navaa kwa utaratibu, naangalia vifaa muhimu, najihakikishia niko tayari kimwili na kiakili. Maandalizo mazuri hunifanya nianze kazi, nikiwa na kujiamini. Ya nane ni mtazamo wa siku nzima kabla sijondoka au kula kazi kuanza kazi hujiweka mtazamo wa siku najiambia nitakuwa.

Je unavaa saa ndiyo huvaa saa lakini si kwa sababu ya mitindo pekee kuvaa saa kwangu ni jambo lenye maana ya kina ninalohusisha nidhamu uwajibikaji na mtazamu wa maisha saa si kifaa cha kuangalia muda tu bali nikikumbusho cha dhamani ya muda nitafafanua hii pia kwa kina ya kwanza ni saa kama chombo cha nidhamu kuvaa saa husaidia kuwa mwenye nidhamu ya munda ninapoitazama saa mara kwa mara ninakumbushwa kuwa muda unaendelea kusonga iwe ninachofanya ni muhimu au la hii hunifanya nijipange vizuri zaidi na kuepuka kuahirisha mambo saa hunifanya ni heshimu muda wangu muda wawengine ahadi nilizotoa kwa mtu anayejali maendeleo saa ni mshirika muhimu ya pili ni kuwajibika na kuheshimu ahadi kuvaa saa hunisaidia kufika mahali kwa wakati kuchelewa mara kwa mara huonyesha kutojali au kukosa uwajibikaji ninapovaa saa najipa jukumu la kuhakikisha kuwa ninatekeleza ahadi zangu kwa wakati hii hujenga uaminifu heshima kazini mahusiano mazuri na watu watu wanakuona ukiheshimu muda wao huamini kuwa utaheshimu na mambo yao pia ya tatu ni saa kama kikumbusho cha muda ulio finyo muda ni rasirimara isio rudi saa ninapovaa unikumbusha kuwa kila dakika inathamani si kwa njia ya kuniweka hofu bali kunipa uwelewano wa kuchagua kwa makini nachofanya na muda wangu kila ninapoangalia saa najikumbusha Je ninachofanya sasa kina maana Je muda huu nimeutumiaje vyema zaidi mtazamo huu hunisaidia kuishi kwa makusudi ya nne ni kuepuka utegemezi wa simu sababu nyingine ya kuvaa saa ni kupunguza utegemezi wa simu nikitaka kuangalia muda kupitia simu mara nyingi hujikuta nimefungua ujumbe mitandao ya kijamii au taarifa zisizo za lazima saa hunipa uhuru wa kuangalia muda bila kuvuruga umakini wangu hii ni faida kubwa hasa ninapohitaji kuzingatia kazi au mazungumzo saa na utambulisho binafsi saa pia ni sihemu ya utambulisho wangu aina ya saa ninayovaa huonyesha tabia fulani saa rahisi huonyesha unyanyakevu saa ya kudumu huonyesha uthabiti saa isiyo ya kujionyesha huonyesha kipaumbele kwa matumizi si maonyesho sivai saa ili kujionyesha bali ilikuenenda na mimi ni nani kumbukumbu na hisia Kwa baadhi ya watu saa huwa na maana ya kihisia zawadi kutoka kwa mtu muhimu au kumbukumbu ya tukio fulani kuvaa saa kama hiyo hunifanya ni hisi kuwa na uhusiano na historia yangu binafsi na watu waliopo au waliopita saa inakua zaidi ya kifaha inakua ishara ya safari ya maisha ya saba ni urahisi katika maisha kila siku. Kuvaa saa hunifanya maisha yawe rahisi katika mikutano darasani au mazungumzo naweza kuangalia muda kwa haraka bila kuonekana kama ninafanya jambo lisilo la heshima kama kutoa simu ni jambo dogo lakini linaathari kubwa katika taswira ya mtu ya nane ni tofauti kati ya saa na saa janja ninapendelea zaidi saa ya kawaida kuliko saa janja ingawa saa janja zinafaida zake mara nyingi huleta usumbufu wa arifa nyingi mskumu wa kuangalia simu mara kwa mara saa ya kawaida hunirudisha kwenye unyenyekevu na lengo la msingi kujua muda na kuhuheshimu ya nane ni saa kama sehemu ya utaratibu wa kila siku kuvaa saa ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku kama vile kuvaa viatu au kufunga mkanda kuvaa saa hunipahisia kuwa niko tayari.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Ninapenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Si kwa sababu ni kamilifu. Bali kwa sababu linanipa mazingira ya kukua, kujifunza na kuchangia kwa maana. Upendo wangu kwa shirika, unatokana na uzoefu wa kila siku. Namna ninavyowajali watu wengine. Linavyopanga kazi. Na linavyo lenga matokeo yenye manufaa kwa jamii. Ya kwanza ni utamaduni wa heshima na ushirikiano. Kitu cha kwanza ninachokipenda ni utamaduni wa heshima. Katika shirika langu, watu wanaheshimiana bila kujali cheo. Mawazo ya mfanyakazi yanapewa nafasi na kusikilizana ni jambo la kawaida. Hii hujenga ushirikiano wa maana, si wa kulazimishwa. Ushirikiano huu hunifanya nijisikie kuwa, mimi ni sehemu ya timu, si mtazamaji. Mchango wangu una maana, mafanikio ni ya pamoja, si ya mtu mmoja. Ya pili ni uongozi unaotoa mwelekeo. Ninapenda mtindo wa uongozi uliopo. Viongozi hawatoi tu maagizo, wanatoa mwelekeo na mfano. Wanapoweka matarajio wazi hunisaidia kujua ninachotakiwa kufanya na kwa nini kinafanywa uongozi mzuri unifanya nijisikie, ninaelekezwa si kusukumwa Ninalindwa lakini pia ninawajibika, niko salama kuuliza maswali na kupendekeza maboresho ya tatu ni furusa ya kujifunza na kukua shirika langu linadhamini ukuwaji wa watu wake Kuna fursa ya mafunzo, ushauri na kujifunza kwa vitendo. Makosa hayogopiwi bali hutumiwa kama njia ya kujifunza. Hili linanivutia sana kwa sababu najua sitabaki mahali pamoja kitaaluma. Ujuzi wangu unaongezeka na najiandaa kwa majukumu makubwa zaidi. Ya nne ni mawasiliano yaliyo wazi. Ninapenda jinsi mawasiliano yanavyothaminiwa. Mambo muhimu yanaelezwa kwa uwazi na mabadiliko yanapofanyika yanawasilishwa kwa wakati. Hii hupunguza uvumi na wasiwasi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kupanga kazi yangu vizuri kujua kipaumbele vya shirika kujisikia kuaminika. Ya tano ni dhamani za shirika zinazoishiwa. Shirika langu halisemi tuu kuhusu maadili linayaishi, uadilifu, uajibikazi na huduma kwa jamii si maneno ya ugutani. Bali ni vitendo vinavyo onekana katika maamuzi na tabia ya kila siku. Hii hunipa fahari ya kuwa sehemu ya shirika amani ya ndani kufanya kazi hapa. Uhakika kuwa kazi yangu ina mwelekeo sahihi. Ya sita ni kazi yenye maana. Ninapenda kuwa kazi inayofanya inaadhari. Shirika langu lina lengo linaloonekana, linatatua tatizo halisi, au linatoa huduma yenye manufaa kwa watu. Hii hunifanya niamke kila siku. Nikiwa na motisha ya ndani, si mshahara peke. Kujua kuwa kazi yangu, inakuza maisha ya watu, inachangia maendeleo, inathamani zaidi ya takwimu kunanipa mguvu ya kufanya kwa bidii ya saba ni mazingira ya kazi yanayojali binadamu shirika langu inatambua kuwa mfanyakazi ni binadamu kabla ya kuwa rasilimali Kuna uelewa wa mizani kati ya kazi na maisha binafsi Hii haimanishi kutofanya kazi kwa bidii bali kufanya kazi kwa busara Ninapenda uwelewe panapokuwa na changamoto binafsi kubadilika pale inapowezekana kujali afya akili na mwili ya nane ni tadhmini ya haki na mrejesho wa kujenga Nina thamini mfumo wa tatmini ya kazi unolenga kuboresha Si kuadhibu, mrejesho hutolewa kwa njia ya kujenga na mafanikio yanatambuliwa Hii hunifanya kujua ni nachofanya vizuri kuelewa ninapohitaji kuboresha na kuendelea kujituma. Ya tisa ni mchanganyiko wa changamoto na msaada. Shirika langu linanipa changamoto zinazofaa si kunikandamiza wala kuniacha bila mwelekeo.

Je, unapenda kutembea kwa miguu? Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Na si kwa sababu ni njia rahisi ya kutoka sehemu moja kwenda nyingine tu. Bali kwa sababu kutembea ni uzoefu kamili, wa mwili, akili, na hisia. Kutembea kwa miguu kwangu ni muda wa kujitunza, kutafakari, kujifunza, na hata kujijenga kiafya. Nitaeleza kwa kina sababu zinazo nifanya, nipende kutembea, aina za matembezi ninayopenda, na faida ninazopata. Ya kwanza ni kutembea kama mazoezi ya asili. Kwanza kabisa kutembea kwa miguu ni zoezi rahisi, lakini lenye nguvu kubwa. Halihitaji vifaa maalumu, unaochama, kwa jimu, au maandalizi makubwa, ninapokuwa nikitembea. Kwa mwendo mzuri nahisi moyo ukifanya kazi vizuri, misuli ikichangamka, mwili ukipata nguvu taratibu. Faida yake kubwa ni kwamba, haina msukumo mkali kama mazoezi mazito. Hivyo ni rafiki kwa viungo na inaweza kufanywa na watu wa rika tofauti. Ya pili kutambea kama tiba ya akili. Kutembea kunasaidia sana kisaikolojia nikitembea hasa sehemu tulivu au zenye asili akili hutulia mawazo yanapungua kiasi na ninapata nafasi ya kufikiria kwa kina bila shinikizo. Wakati mwingine hutembea bila malengo maalumu hakuna simu, hakuna haraka na huo muda hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kujitambua, kupata mawazo mapya. Kutembea ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu na nafsi yangu ya tatu ni kuungana na mazingira kutembea hunipa nafasi ya kuona dunia kwa karibu Unapotembea unaona mambo ambayo usingeyaona ukiwa kwenye gari au pikipiki tabia za watu, mandhari, mabadiliko ya hali ya hewa, harufu na sauti ya mazingira Hii hunifanya nihisi nimeunganishwa zaidi na jamii na mazingira ninayoishi. Yani ni kutembea na afya ya moyo. Kiafya, kutembea kwa miguu ni rafiki wa moyo. Husaidia kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza shinikizo la damu, kudhibiti uzito. Kwa kufanya matembezi ya mara kwa mara, ninajua ninaweka, ninawekeza katika afya ya muda mrefu bila kujitesa. Ya nne ni kutembea kama muda wa tafakari. Kuna matembezi ninayofanya kwa makusudi ya tafakari. Ninapokuwa natembea polepole, hujiuliza maswali muhimu ya maisha, kupanga malengo au kutafakari maamuzi niliyoyafanya. Ni rahisi kufikiria ukiwa unatembea kuliko ukiwa umekaa tu. Mwendo wa miguu huendana na mtiririko wa mawazo. Ya sita ni kutembea kama njia ya kupunguza utegemezi wa teknolojia. Kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kupumzika kutoka kwa skrini, simu, kompyuta na televisheni hutawala maisha ya leo. Kutembea hunipa mapumziko ya macho na akili. Huu ni muda ambao ninaweza kuwa bila arifa, bila shinikizo la taarifa, bila kulinganisha maisha yangu na ya wengine. Ya saba ni kutembea peke yangu. Kutembea peke yangu na kutembea na wengine, napenda aina zote kutembea peke yangu hunipa utulivu na nafasi ya kujitambua kutembea na wengine, hunipa fursa ya mazungumzo mazuri bila usumbufu wa vitu na kuta mazungumzo mengi ya maana hufanyika vizuri zaidi mkiwa mnatembea kuliko, mkiwa mmekaa ya nane ni kutembea kama sehemu ya utaratibu wa kila siku Ninapojumuisha matembezi katika ratiba ya kila siku najihisi mwenye mizani. Siku ambayo nimetembea hata kwa dakika 20-30. Hunifanya nijisikie tofauti kabisa na siku ambayo nimekaa muda mrefu. Kutembea hunisaidia kulala vizuri, kuwa na hamasa zaidi, kupunguza uchovu wa akili. Ya tisa ni kutembea na uvumilivu wa maisha. Kutembea hunifundisha subira, hatufiki haraka, lakini tunafika. Hili ni somo la maisha, maendeleo ya ukweli, mara nyingi hutokea hatua kwa hatua, si kwa kuruka. Nikiwa natembea nakumbushwa kuwa.